Mara nyingi asubuhi nakula chai pamoja na mkate. Wakati mwingine naongeza mayai au matunda ili kupata nguvu ya kuanza siku yangu vizuri kabla ya kuendelea na shughuli za siku. Lakini pia vile vile mimi huweza kula kiporo. Kiporo ni chakula ambacho kimelala.